Kazini nikikumbana na mabadiliko, mimi huanza kwa kuyakubali badala ya kuyapinga, najua mabadiliko ni sehemu ya kazi na maisha kwa ujumuia. Ninajitahidi kuelewa mabadiliko yenyewe yana maanisha nini, kwa nini yametokea na yataadhiri vipi majukumu yangu. Hii hunisaidia kupunguza hofu na mkanganyiko. Nikihisi siko sawa au sielewi huwa nauliza maswali au natafuta mwongozo kutoka kwa wenzangu au wasimamizi. Naamini kuuliza si udhaifu bali ni njia ya kujifunza. Ili kuendelea na mabadiliko, mimi hujifunza mbinu mpya na kujifunza namna ninavyofanya kazi. Huwa nachukua hatua ndogondogo hadi nijizoeshe. Kwa muda, mabadiliko yamenifundisha kuwa mnyumbufu na mvumilivu. Yamenisaidia kukua kitaaluma na kujiamini zaidi kazini.

Mafunzo ya kazi yaliyo nisaidia zaidi ni yale yalionifundisha ujuzi wa vitendo. Si nadharia pekee, mafunzo ya mwasiliano na kushirikiana na watu yamenisaidia kuelewana vizuri na wenzangu na kufanya kazi kwa ufanisi. Pia mafunzo ya usimamizi wa muda na majukumu yamenisaidia kupanga kazi zangu vizuri na kupunguza msongo wa mawazo kazini. Mafunzo ya kujifunza kubadilika na kukubali mabadiliko kazini yamenijenga kuwa mnyumbufu na tayari kujifunza vitu vipya. Kwa ujumla mafunzo iliyonipa nafasi ya kujifunza kwa kufanya kazi za mikono ndiyo yamekuwa na mchango mkubwa zaidi katika maendeleo yangu ya kikazi.

Napendelea kitanda kigumu kidogo. Kwa kawaida kitanda kigumu husaidia kulala kwa usawa. Kwani kinatoa msaada mzuri kwa mgongo na misuli ya mwili. Hii inasaidia kuzuia maumivu ya mgongo au shingo baada ya kuamka. Lakini pia si vizuri kitanda kuwa kigumu kwangu kwa sababu kinaweza kusababisha kutopata faraja na kushindwa kuridhika vizuri. Nafikiri kitanda bora na kile kilicho katikati. Si kigumu wala laini sana lakini kinatoa msaada mzuri na faraja ya kutosha mara nyingine napima kitanda kwa jinsi ninavyoamka asubuhi ikiwa ninaamka nikiwa nimepumzika vizuri na bila maumivu kinakuwa kitanda kizuri hii ni njia yangu ya kuhakikisha nilichagua kitanda kinachofaa mwili wangu.

Ndiyo napenda mvua. Kwa upande wangu mvua inakuletea vitu tofauti inaweza kwa ya utilivu na kupumzika hasa ukikaa ndani ukiskia sauti ya mvuaa ikinyesha. Napenda pia kuona mwenyewe na mazingira ya kinyanyua baada ya mvua inafanya dunia iyonekane safi na yenye uhai. Pia mvua inafanya kuwa na nafasi ya kutulia kufikiri au kusoma vitabu huku ukiwa ndani. Lakini pia napenda siku za jua kwa hivyo napenda mchanganyiko wake mvua inapokua na joto kidogo huwa ya kupendeza zaidi.

Napenda kusoma vitabu vya aina tofauti. Kulingana na hali na vile ninavyo hisi. Kwa kawaida na napenda vitabu vya kuelimisha na kubadilisha mtazamo kama vile vitabu vya ulezi binafsi, afya ya akili au ushauri wa maisha. Hivyo vina nisaidia kujifunza ujuzi mpya na nakukua kifikra na kiroho. Pia napenda vitabu vya hadithi na riwaya hivyo hunitia hisia na kunisaidia kutoroka kidogo kutoka kwenye maisha ya kila siku. Hadithi nzuri hufungua mawazo, kunifundisha hali za kibinadamu tofauti na kunifanya niwe na mtazamo mpana wa maisha. Kwa mara nyingine napenda vitabu vya taarifa na historia hasa zinazoeleza maisha ya watu, tamaduni au matukio muhimu. Vina nisaidia kuelewa dunia vizuri na kunipea mafunzo ya maisha. Kwa ujumla napenda vitabu vinavyo nipa maarifa, furaha au uelewo, uelewa mpya. Kusoma ni njia yangu ya kujenga akili na kufurahia wakati mmoja. Napenda kusoma.

Kwa kawaida napenda kucheza na marafiki wa karibu na familia watu ambao ninaweza kua mimi mwenyewe bila kujificha hawa ni wale ambao tunacheka pamoja kuzungumuza kwa urahisi na kushirikiana katika michezo au shughli za kufurahisha mara nyingi kucheza nao kunanisaidia kupumzika na kupunguza stress hii inaweza kuwa michezo ya nje kama mpira au michezo ya ndani kama karate au kuzungumza tu na kufuraia wakati pamoja. Pia napenda kucheza na watu wenye attitude mzuri. Wenye heshima na wanaojali hisia za wengine. Hii inafanya muda wa kucheza uwe wa furaha na kuimarisha uhusiano wa kirafiki na wa familia. Kwa kifupi napenda kucheza na wale ambao ninaweza kua mimi mwenye kufraia wakati na kujenga uhusiano mzuri. Napenda kucheza na wale ambao wako karibu na mimi.

Nikifanya kazi natini ya mbali napenda kuwa mara zote wazi na waminifu ninahakikisha mawasiliano ni ya wazi kwa kutumia barua pepe whatsapp au zoom ili kila mtu ajue majukumu ya kila tarehe za mwisho ninaweka ratibwa za kawahida za mikutani ndogo ndogo ili kuzingatia maendeleo na kushirikiana kwa kila mtu pia huwa nandika mambo muhimu kwa mandishi ili kuhipuka mchanganyiko pia ninapenda kuunga mkono wenzangu kwa kuwasikiliza na kushirikiana kwa heshima hata tukiwa mbali. Hii inasidia kuhimarisha ushirikiano na kuhakikisha kila mmoja anastahaliya mbele. Kwa ujumla, nimejitahidi kuwa mnyumbufu, muamimifu na mchangamufu na kutumia teknolojia na mawasiliano mazuri ili kazi ya timu ihende vizuri.

Harufu ni na yopenda zaidini ya mauwa ya vanilla, ambayo mara nyengine upatikana pia kwenye baking au manukato. Mara nyengine ninapohisi harufu hii ni wakati wakupika au nikitembea karibu na vitu vyenye vanilla. Na mara nyingi inanikumbusha nyakati za furaha na utulivu nyumbani, kama pishi ya familia au asubuhi za jumapili tulivu. Harufu hii inanifanya ni jisikia salama, tulivu na mwenye furaha kidogo ikinikumbusha kumbukumbu nzuri za familia na nyakati za pamoja.

Ndiyo, mimi hugawanya taka zangu kadri ninavyoweza. Kwa kawaida, natenganisha takataka zinazoweza kurudiwa kama plastiki, karatasi na chupa za glasi. Na taka zisizoweza kurudiwa kama chakula kilichoharibika au plastiki zisizoweza kutumika tena. Hii inanisaidia kulinda mazingira, kupunguza uchafuzi na kuhakikisha kwamba vitu vyenye thamani vinavyoweza kutumika tena. Vinatumika badala ya kutupwa bila faida. Pia, kugawa taka kunanisaidia kuwa mke au mwanafamilia mwangalifu na kunanifanya nione umuhimu wa tabia ndogo zinazoweza kuadhiri jamii kwa njia nzuri. Mara nyingine napanda mbegu au kutumia taka za chakula kama mbolea kwa mimea jambo linaloongeza uelewa wangu wa uhusiano kati ya binadamu na mazingira. Kwa ujumla, kugawa taka si tu tabia ya kulinda mazingira, bali pia njia ya kujenga maadili ya uajibikaji na utunzaji wa rasili mali, jambo linalosaidia kizazi, cha sasa na kijacho.

Mara nyingi mimi huenda hospitali wakati ninapohitaji lakini kwa ukaguzi wa kawaida inaweza kuwa mara moja au mbili kwa mwaka. Kwa mfano, mimi huenda kwa vipimo vya afya vya kawaida, chanjo, au uchunguzi wa mara kwa mara ili kuhakikisha mwili wangu uko katika hali nzuri. Pia ninaenda hospitali haraka ikiwa ninaumwa au nahitaji matibabu maalumu, kama homa kali, maumivu yasiyoisha au uchunguzi wa dalili fulani. Kwa njia hii, naponguza hatari ya matatizo makubwa ya afya na kuhakikisha natunza mwili wangu ipasavyo. Zaidi ya hayo, mara nyingine mimi huenda hospitali kwa ushauri wa kitaalamu. Hata kama sijahi kuumwa sana. Ili kujifunza namna bora ya kudumisha afya na kuzuia matatizo ya baaadae hii inanisaidia kwa makini na afya yangu na pia kunijengea tabia kuzingatia mwili wangu na kuishi maisha yenye utulivu na afya njema.

Muziki ninaosikiliza mara nyingi ni muziki wa pop na r n b lakini pia napenda muziki wa inspirations au motisha napenda muziki unaonifanya nijisikie furaha utulivu au nguvu za kuendelea na kazi zangu za kila siku. Mara nyingine napenda kusikiliza muziki wa kimarudio wakati wa kufanya kazi, kufanya mazoezi au kupumzika nyumbani. Muziki huu hunisaidia kuimarisha hisi ya chanya na kunipa motisha ya kuendelea mbele. Kwa ujumla, napenda mziki unaokamilisha hisia zangu. Iwe ni kupumzika, kucheka au kuzingatia mambo muhimu maishani. Muziki ni sehimu ya kudumisha akili safi na moyo wa furaha kwangu.

Baada ya mchana, napenda kuchukua muda kidogo kpumzika na kupunguza shuguli za kazi. Mara nyingi kwa kusoma kitabu au kusikileza mziki tulivu. Kuwanzia kawaida kuzunguka saa kuminamoja hadi saa kuminambili ya subuhi ni kipumzika au kufanya kitu ni nacho kipenda nyumbani. Mara nyingine, napenda kuwa na sherehe ndogo za jioni kama chakula kizuri na familia au marafiki. Wao kufurahia muda wa pumziko binafsi. Sherehe hizi hufanya jioni kuwa ya furaha na ya kupumzika. Kabla ya kulala nina utaratibu wa kujiandaa kwa usingizi kwa kufurahia muda wa utulivu. Kupumzika na mara nyingine kusoma kidogo au kusikiliza mziki tulivu. Hii husaidia mwili na akili yangu kuandaa usingizi mzuri. Wakati wa jioni huwa na furaha kidogo ya utulivu, amani na kuridhika. Hasa nikishafanya kazi zangu za mchana na nina muda wa kuwa na familia, marafiki au mimi mwenyewe.

Mimi ni napendelea kufanya kazi vizuri asubui. Saa hizo akili yangu ni tayari makini na yenye umakini zaidi na mara nyingi na jiskia vizuri na mwenye nguvu kufanya kazi. Asubui pia hutoa nafasi ya kupanga siku kuweka kipa umbele na kumaliza majukumu muhimu kabla ya kilele au shuguli nyingine kuanza. Wakati wa mchana au jioni napenda kutumia mudangu wakupumzika au kufanya kazi ndogo ndogo lakini kazi kubwa na yenye changa moto huwa nafanya asubui. Kwa ujumla asubui ni wakati wangu wakuwa makini kutimiza malengo na kuwa na na ufanisi mkubwa zaidi.

Sifa mzuri kwa kiongozi mzuri ni uongozi waheshima na mfano. Yani, kiongozi anayeongeza kwa mfano na kuonyesha tabia nzuri, pia ni muhimu kuwa na mawasiliano mazuri, kusikiliza wenzake na kuelewa mahitaji ya timu yake. Kiongozi mzuri pia anapaswa kuwa muadilifu, mwaminifu na mwenye uwajibikaji. Akihakikisha maamuzi yake yana faida kwa wote na si kwa maslahi binafsi tu. Uwezo wa kuchukuwa maamuzi sahihi chini ya presha na kuwa mbunifu katika kutatua matatizo ni sifa nyingine muhimu. Zaidi ya yote kiongozi mzuri anachochea wingine, anawahamasisha na anaunda mazingira ya ushirikiano ambapo kila mtu anahisi thamani na hisia za kuwa sehemu ya timu.

Natumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano, kujifunza na kupanga maisha ya kila siku. Kwanza, huitumia kuwasiliana familia, marafiki na watu wakazi kupitia simu za kawaida. Whatsapp, baruapepe na mitando ya kijami. Hii hunisaidia kudumisha mahusiano na kushirikiana kwa urahisi. Pili, simu yangu ni chombo muhimu cha kujifunza na kujiboresha. Naitumia kutafuta taarifa mtandaoni, kusoma makala, kufuatilia masomo, kutazama video za elimu na kupata maarifa mapya yanayonisaidia kitaaluma na binafsi. Pia, huitumia kwa kupanga na kusimamia maisha yangu ya kila siku. Kama kuweka ratiba, vikumbusho malipo ya kidijitali na kufuatilia majukumu yangu. Kwa ujumla simu yangu hunisaidia kuwa nimeunganishwa mwenye taarifa, mwenye mpangilio na mwenye ufanisi zaidi katika shughuli zangu za kila siku.

Ili kukamilisha kazi kwa wakati, kwanza napanga kazi zanku kwa kutumia ratiba au orotha ya kipa umbele. Ninaangalia ni kazi gani ni muhimu zaidi na zipi zinaweza kusubiri kisha nashugulikia kazi nzito au changamoto kwanza. Pili, napunguza usumbufu wakati wa kufanya kazi, kama vile kuzima simu au kuondoa vikwazo vya kizamani. Ili niweze kuzingatia kikamilifu. Pia napanga vikomo vya muda kwa kila kazi ili kuakikisha sichukui muda mwingi kuliko inavyohitajika. Mara nyingine ninaandika au kutumia mifumo ya kukumbuka kazi ili nione maeendoleo yangu na kuakikisha kila kitu kinaisha kwa wakati. Kuaa na mipangilio na nidhamu kuna nisaidia kushugulikia majukumu bila wasiwasi na kunifanikisha kila jambo kwa wakati unaofa.